Zoea bora ambalo nimejenga ni kusoma angalau kurasa kumi za kitabu kila siku kabla ya kulala. Tabia hii imenisaidia kupanua uelewa wangu kupata utulivu wa akili na kunipa maarifa mapya ambayo yanachochea ubunifu wangu ni uwekezaji mdogo wa muda wenye matokeo makubwa na ya kudumu maishani.

Mimi hupata habari zangu kupitia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali ili kukua na picha kamili ya ulimwengu. Mara nyingi mimi huanza siku ya yangu kwa kusoma majarida ya kidijitari na kusikiliza podcasti za habari. Pia mitandao ya kijamii kama Twitter na Reddit hunisaidia kujua matukio ya nayo tokea kwa haraka kabla ya kufanya uchambuzi wa kina.

Kwa kweli napenda sana kupika, kwani ni sanaa inayohitaji ubunifu na utulivu. Kwangu, jikoni ni sehemu ya kufanyia majaribio ya ladha mbalimbali na kuandaa milo yenye afya kwa ajili ya wapendwa wangu. Kujifunza mapishi mapya kutoka sehemu tofauti duniani, hunifurahisha sana na kunifanya nithamini tamaduni mbalimbali kupitia vyakula vya asili.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nazi na samaki wa kupaka. Ambacho mimi hupenda kukila nyumbani au kwenye mikahawa ya pwani. Ladha yake ni mchanganyiko wa kipekee wa utamu wa nazi na viungo asili. Nilijifunza kuhusu chakula hiki kutoka kwa bibi yangu na mara ya mwisho kukifurahia ilikuwa mwishoni mwa wiki iliyopita.

Napenda sana mziki wa bongo flavor kwa sababu ya mashaili yake yenye hisia kali na midundo ya kuvutia. Muimbaji niliemfuatilia tangu zamani Diamond Platinum. Mimi huzikiliza mziki asubuhi wakati nikijiandaa kuanza siku. Kwani hunipa nishati na furaha tele. Wimbo wangu niupendao unanifanya njihisi mwenye amani na matumaini ya mafanikio maishani.

Kila siku mimi hutumia zana mbalimbali za kidijiti, kama vile simu janja na kompyuta mpakato ili kukamilisha majukumu yangu. Mitandao ya kijamii na barua pepe ni muhimu sana kwa mawasiliano ya haraka na marafiki au wanyakazi wenzangu. Pia mimi hutumia programu za usimamizi wa muda ili kuhakikisha ninabaki mwenye tija na mpangilio mzuri.

Mchezo ninao upenda zaidi ni mpira wa miguu kwa sababu unahitaji ushirikiano wa timu na usimamizi sana. Mimi hupenda kucheza na marafiki zangu mwishoni mwa wiki kwenye uwanja wa mtaani kwetu. Mchezo huu hunisaidia kueka mwili wangu katika hali ya uterimu na pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo.